Naam, chumba changu ni kubwa na ina nafasi nzuri ambayo inatoshea kitanda. Pia lina sehemu ya kuweka nguo zangu vile vile kuta zimepakwa rangi nyeupe kila mahali na kuta ni safi sana zimeng'ara na kitanda changu ni kubwa kimetandikwa vizuri na matress, godoro ni kubwa vile vile na naweza kuona jirani wangu sehemu yake nikiwa kwenye dirisha, upande huo mwingine ni wake pia vile vile kitu kinachonipendeza ni mtaa wa rangi rangi na pia naam.

Katika kazini kipaumbele cha mawasiliano ni kwanza kabisa ni nidhamu bora. Wafanyikazi katika kazini wanafaa kuwa na nidhamu nzuri na kuheshimu kila mmoja awe mkubwa, awe mdogo, awe mwenye cheo kubwa au awe mwenye cheo ndogo. Vile vile pia kinachopeana kipaumbele kazini ni kuheshimu nyakati zilizowekwa pamoja na sheria. Manake kuvunja sheria huleta mizozano na pia huleta chuki baina ya watu. Na iwapo sheria na nidhamu itafatiliwa vyema, watu watakuwa wazuri na watakuwa wachapa kazi. Vile vile watakuwa wanashirikiana kwa umoja ili kufikisha kazi hiyo kipaumbele na kuweza kutimiza lengo na madhumuni ya kazi hiyo.

Naam, nakumbuka vyema kabisa nilipokuwa mtoto mdogo wa miaka tano nilikuwa nikicheza pamoja na dada yangu Amina katika sebuleni ambapo kulikuwa na kabati ambayo tulikuwa tumeweka vyombo naam tulipokuwa tukicheza na Amina naye Amina akaangusha kabati hilo maanake nilikuwa mfupi, kabati hilo lilinigonga kichwa na kisha kuniumiza hapo basi mbio nikaanza kulia nikitoa mayowe kisha mamangu akaja akanipatia matibabu ya kwanza kisha akanipeleka kwa hospitali nikahudumiwa, nikasaidiwa nikaweza kuwekea bandeji ili niweze kupunguza damu. Naam, nakumbuka siku hiyo kabisa maanake, ijapokuwa niliumia siku hiyo inanionyesha kabisa jinsi mama yangu aliweza kunipenda na jinsi alivyo weza kunijali kabisa.